Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi, hasa kwanzia saa mbili hadi saa tano. Wakati huo akili yangu inakuanga fresh, hakuna kelele nyingi na naweza kuzingatia kazi bila kusumbuliwa sana. Pia huwa na nguvu nyingi na motivation ya kuanza siku vizuri, jambo linalonisaidia kupanga kazi zangu kwa mpangilio mzuri. Asubuhi pia hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kufanya maamuzi mazuri na kumaliza kazi ngumu mapema kabla ya uchovu na mchana kuanza.

Nikipata muda wakua na marafiki zangu huwa napenda kufanya mambo ambayo ya natuletea furaha na kutuunganisha zaidi. Maranyingi tunapenda kukutana, tukapiga story, tukicheka na kushare mambo ya nayotokea maishani mwetu. Iyo ni kazi, shule ama mipango ya siku zijazo. Wakati mwngine tunaamua kutoka inje kama kuenda kula choma, kunywa vinywaji baridi au hata kahawatu. Tukitulia na kupumzika Pia napenda sana kufanya shuguli kama kuangalia mechi pamoja Hasa kama nimpira au kucheza michezo ya video kwa ushindani wakirafiki.

Ningependa sana kutembelea mji wa Dubai. Nimekua nikisikia na kuona mambo mengi kuhusu Dubai. Hasa jinsi ulivyoendelea kiteknolojia na kimajengo. Napenda kujionea majengo marefu kama Burj Khalifa pamoja na miundo mbinu ya kisasa na usafi wa mji kwa jumla. Pia ningependa kujifunza kuhusu utamaduni wao.

Ndiyo, napenda maua kwa kiasi fulani. Mauwa hunivutia hasa kwa sababu ya rangi zake nzuri na harufu yake ya kuvutia. Kila nikiona mauwa hunipa hali ya utulivu na kunifanya nijisikie vizuri kiakili. Pia napenda jinsi mauwa yanavyo tumika kupamba mazingira. Iwe ni nyumbani, ofisini au kwenye hafla maalumu.

Kwa upande wangu, mazoezi ya kila siku ninayofanya si magumu sana, lakini najitahidi yawe ya mara kwa mara pia. Mara nyingi mi huanza na mazoezi mepesi kama kutembea kwa kasi au kufanya stretch na asubuhi ili kuamsha mwili. Wakati mwingine nafanya push-ups na sit-ups kidogo nyumbani kulingana na muda nilio nao. Mazoezi hunisaidia kujisikia mwenye nguvu zaidi kupunguza msongo wa mawazo na pia kuboresha afya yangu kwa ujumla.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na nyama, hasa nyama ya kuchoma. Hiki ni chakula ambacho kimenifuatilia tangu nikiwa mdogo na kila nikikula hunipa hisia nyumbani na faraja. Napenda ugali kwa sababu hushibisha na unaenda vizuri na aina nyingi za mboga au nyama. Nyama ya kuchoma na napenda kwa sababu ya ladha yake na jinsi huandaliwa. Hasa ikiliwa ukiwa na marafiki au familia pia.

Nathani wazo nzuri kwa siku ya leo imekuwa ni kuanza kwa kutekengeneza mpangilio wa kazi au ushughuli zangu kabla kuanza siku Kwa mfano nimeandika orotha ya mambo muhimu ya kufanya na kupanga muda kwa kila jambo hata kama ni vitu vidogo njia hii imenisaidia kuthibiti wakati wangu kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha sipotezi mda Pia nimeweza kujumuisha muda mfupi na kupumzika na kufanya kitu ninachokipenda ili kuongeza motisha na furaha.

Kwa upande wangu, napenda sana kutazama mchezo, ingawa pia huwa nacheza mara chache. Kutazama mchezo, imenipa nafasi ya kufuatilia mbinu, mikakati na jinsi wachezaji, wanavyo shirikiana kwa team. Pia napenda ule msisimko unaokuja na mashindano, hasa ukiwa unaangalia na marafiki wako. Hata hivyo kucheza mchezo mwenyewe hunisaidia kufanya mazoezi na kupunguza stress Lakini mara nyingi hupata muda zaidi wa kutazama kuliko kucheza.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi tu kuna nyakati ambapo mtu hamechoka au hana muda kupika na chakula cha haraka kilakua suluhisho rahisi na la haraka. Napenda vitu kama chips au baga kwa sababu ni rahisi kupatikana na vinaladha nzuri. Hata hivyo, sijaribu kukila kila mara kwa sababu najua pia afya angu, najali pia afya yangu.

Timu ninayoipenda sana ya mpira wa miguu ni inaitwa Chelsea, ambayo iko uingereza. Timu ambayo inavalia rangi ya blue. Napenda timu hii tangu utoto ni wangu. Mchezaji mbora na ninaempenda aliye kwa sasa anaitwa Cole palmer. Lakini katika istoria timu, mchezaji ambaye napenda sana alikuwa anaitwa Didia Drogba. Na sikia nga vizuri sana timu hii inaposhinda, inanipanga furaha na napenda ule msisimuko wa kushinda Inavikombe viwili wa Champions League na mchezo ambao naukumbuka ulio ni fraisha sana ni mchezo kati ya Chelsea na Manchester United Kwa tunacheza mwaka wa 2023 pale ambapo Col Palma alieza kufunga bao la nne na la ushindi katika dakika ya mwisho.

Kwa upande wangu, napendelea zaidi baridi kuliko joto. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu, nikiwa relax na mwenye nguvu zaidi. Hasa asubuhi au jioni. Pia nirahisi kujiongezea nguvu kwa mtu anahisi baridi. Tofauti na joto ambapo wakati mwingine unakuwa unachosha na kusababisha kuchoka haraka. Wakati wa baridi pia naweza kufanya kazi vizuri zaidi kwa sababu. Akili ina kuwa tulivu na mazingira siya kusumbua sama.

Mimi ni mtu anaependelea kuwahi kuliko kuchelewa, naamini, kuwahi huonyesha nidhamu na ili respect kwa muda wa wa watu wengine. Nina pojipanga mapema huwa napunguza presha na kuepuka haraka haraka ambazo zinaweza kusababisha makosa. Pia, kuwahi hunipa nafasi ya kujiandaa kiakili kabla ya kuanza kazi au shughuli yoyote.

Mimi hupendelea sana mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunifanya nijisikie vizuri na si kuumiza macho na si kuchosha mwili au akili. Pia hufanya mazingira ya kazi au ya kujifanyia shughuli za nyumbani kuwa tulivu na yenye raha na husaidia kuzingatia zaidi bila kuwa na kelele nyingi za mwanga. Mwanga mkali mara nyingine huwa unanisababisha kizunguzungu kidogo au kuchosha macho.

Kutoka dirishani mwangu, napenda kuangalia mazingatio ya maisha ya kila siku ya yanayozunguka jirani. Mara nyingi naona watu wakipita, magari yakitembea pole pole na watoto wakicheza njiani. Hii inanipa hisia ya kuwa sehemu ya jamii na kuzungukwa na maisha ya kawaida ya kila siku. Pia ninapenda kuangalia miti na majani yaliyopandwa karibu hususan wakati upepo unapopuliza na majani kuzunguka pole pole.

Ndiyo, napenda kupiga picha ingawa si mtaalamu sana. Kupiga picha hunipa nafasi ya kunasa nyakati muhimu au mandhari nzuri ambazo ningependa kukumbuka baadaye. Mara nyingi napenda kupiga picha za mazingira, kama jua linapotua, barabara tulivu au matukio ya kawaida ya maisha ya kila siku. Pia napenda jinsi picha zinaweza kusimulia hadithi bila maneno na hunifanya nikumbuke hisia nilizokuwa nazo wakati ule.

Ninapokuwa naandaa ripoti za kazi kwanza huanza kwa kufanya taarifa zote muhimu ili kuhakikisha ripoti ina ukweli na haikosi kitu chochote kile. Baada ya hapo huwa napanga mawazo yangu kwa utaratibu kwanza maelezo ya msingi, hali halisi, changamoto zilizotokea na hatua zilizofuato. Kila sehimu ya ripoti hueleweka vizuri na mara nyingine hujumuisha picha, graph, graphs au mifano ili kufanya iwe rahisi kuelewa. Mwisho huwa nakagua ripoti hiyo tena kuhakikisha imekamilika. Hakuna makosa ya kimaandishi na inaweza kueleweka na mtu yeyote anayesoma bila shida.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi, mimi huanza kwa kuchora mpangilio wa kila siku na kuorodhesha majukumu muhimu ya kila siku. Kwa mfano utapata nimeeka kazi ya kipaumbele juu kwanza kisha zile za kawaida au za ziada badae Pia hujumuisha muda wa mapumziko ili kuepuka uchovu na kuhakikisha nafanya kazi kwa ufanisi. Mara nyingine nitajumuisha muda wa dharura na mambo ya siyote gemewa ili siku isipote. Njia hii imenisaidia kuona ni lini ninaanza na kumaliza kila jambo na pia inarahisisha kushugulikia kazi nyingi bila kuchanganyikiwa.

Kitu kinacho nifanya ni furahi sana ni kuchangia au kusaidia wengine iwe ni marafiki au familia au hata jamaa jamii kwa ujumla. Ninaposhirikiana na wengine au kuona wanapokea msaada wangu kwa furaha hivyo hivo inanifanya nijisikie kuridhika sana. Pia furaha yangu huongezeka ninapokuwa na muda wa kufanya mambo ninayapenda kama vile kusoma, ku watch mpira au kupiga picha ya mandhari nzuri.

Ninapohifadhi pesa mimi huanza kwa kujua kipengele cha mapato yangu na matumizi yangu ya kila mwezi. Kila mwezi huwa naweka kiasi fulani hata kidogo upande kama akiba kabla ya kutumia zile pesa nyingine. Pia nitajaribu kuepuka matumizi yasio muhimu, kama kununua vitu visivyo vya lazima na badala yake nitumie pesa kwa mambo muhimu au akiba. Mara nyingi nitaweka pesa hizo kwenye akaunti yangu ya bank ili zisitumike kirahisi na hii pia husaidia kuona ni kiasi gani nimeweza kuhifadhi.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza hujua ni sehemu gani nimechanganyikiwa au haieleweki vizuri. Kisha nitawasiliana na mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima na uwazi, nikielezea tatizo kwa fupi lakini kwa uwazi ili waweze kunielekeza au kunisaidia kupata suluhisho. Pia huwa nakusanya mapendekezo au maoni yao ili niweze kuelewa vizuri zaidi kwa njia hii sii tu kwamba tatizo linaisha bali pia ninajifunza kitu kipya ambacho kitanisaidia siku za usoni.

Ninapoimiza ushirikiano katika timu mimi huanza kwa kuhakikisha kila mmoja, anahisi kueshimiwa na kusikilizwa. Hii inamaana ya kutoa nafasi kwa kila mtu, kutoa maoni yake bila kuogopa kutharauliwa. Pia utoa mfano wa kufanya kazi kwa ushirikiano, kushirikiana bila kujali, cheo au nafasi na kusaidia wanachama wengine, wanatimu wengine, wanapoitaji msaada. Mara nyingi huunda mijadala, dibetika kidogo au mikutano midogo ya kujadili mawazo ili kila mtu ajisikie anashiriki.

Ninaipenda sana kike ya chocolate, hasa hile lenye ladha tamu na krim kidogo juu. Keki ya chocolate tu nipa furaha ni kila kipande na mara nyingine huwa na hisia za kukumbuka sherehe au matukio ya furaha ya familia na marafiki. Pia napenda jinsi inaweza kuunganishwa na vinywaji kama chai au kahawa. Jambo linalo ongeza ladha na furaha ya kuila.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa kiasi fulani. Hadithi za aina hii inanivutia kwa sababu hunipeleka kufikiria mambo yaliyo nje ya maisha ya kawaida. Kama ulimwengu wa kufikiria matukio yasiyoelezeka au wahusika wa kipekee. Pia hunifanya nitumie ubunifu wangu wa kuangalia maisha kwa mtazamo tofauti. Ingawa sepindi zile zinazoogopesha sana Napendelea hadithi za ajabu zenye mafunzo au ujumbe fulani.

Ndiyo, lina itumia teknolojia sauti mara kwa mara katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, kutumia sauti kwasiliana, kupitia simu, kutumia voice notes pale whatsapp au, ata kusikiliza maagizo au taarifa muhimu. Teknolojia ya sauti ina nirahisishia imenirahisihia mambo kwa sababu wakati mwingine ni haraka kuzungumza kuliko kuandika. Hasa kama ni kwa safarini au ninafanya kazi nyingine Pia napenda jinsi teknolojia hii inavyo saidia watu wengi Ikiwemo wale wenye changamoto za kuona na kusoma kuweza kupata taarifa kwa urahisi.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi yangu asubuhi mapema kuliko jioni. Sababu kubwa ni kwamba asubuhi akili bado iko safi na mwili umeamka kidogo, jambo linalonifanya niwe na nguvu zaidi kufanya mazoezi kwa ufanisi. Pia kufanya mazoezi asubuhi husaidia kuamsha mwili na kuanzisha siku kwa hisia nzuri. Huku nikiwa tayari kukabiliana na changamoto zozote zile za kazi au shule.

Nakumbuka Tukio moja mbalo lilikuwa lakutisha sana, lilikuwa lakutisha kidogo lakini limekuwa funzo kwangu. Nilipokuwa mdogo, nilikosa kuelewa hatari ya barabara na gafla kulikuwa na Tukio la ajali, dogo, karibu nami. Ingawa sikujeruhiwa, Tukio hilo lilinifundisha kuwa makini kila wakati. Hasa pale nilipokuwa safarini au ninapokuwa safarini au, nikitembea barabarani. Pia ilinifundisha umuhimu wa tahadhari na kutokuwa na hofu ya kuomba msaada pale unapoitaji.

Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni, lakini kwa ungalifu mkubwa sana. Sipendi kueka kila picha au, kila tukio, bali nachagua zile zinazoenyesha kumbu kumbu nzuri, au mafanikio fulani. Maranyingi, naweka picha za mandhari tu, safari au, matukio maalum nikiwa, na marafiki au familia kama concert. Pia uwa naangalia faraga yangu kwa kikisha picha nina zoeka hazionyeshi tarifa binafsi sana.

Kwa upande wangu, napendelea viatu comfort na rahisi kuvaa, kama sneakers au viatu vya mchezo, yani sport shoes. Hii ni kwa sababu viatu vya aina hii hutupa uhuru wa kutembea, kufanya harakati mbalimbali, na pia vinakaa vizuri kwa muda mrefu bila kuumiza miguu. Pia napenda viatu vinavyofaa kwa hali tofauti, iwe ni shuleni, kazini, au nje nikiwa nimeenda kutembea na marafiki. Ingawa viatu vya aina nyingine vinaweza kuonekana vizuri kwa hafla maalum, kwa kila siku viatu vya starehe ndio chaguo langu bora kwa sababu nafanyanga nifeel nikiwa uhuru, tulivu na niko tayari kufanya kila kitu bila shida ya mingu.

Mimi huenda mahali pa ibada, mara kwa mara, lakini si kwa kila siku. Kwa kawaida, hujumuisha mwanzoni, mwa wiki, jumapili au wakati wa sherehe, maalumu za dini kama krismasi. Kwangu kuenda mahali pa ibada ni njia nzuri ya kupumzika kiakili, kutafakari na kuhimarisha imani yangu pia. Na pia huwa naunganishwa na jamii kwa sababu mara nyingi huwa na marafiki, familia na washirika wengine pamoja, jambo linalo ongeza, furaha na motivation.

Ningependa sana kuitembelea Japan. Nimesikia mingi kusu nchi hii, hasa kusu uta maduni wake na wakipekee usafi na teknolojia ki sasa. Ningependa kuona mandhari yake ya asili kama vile milima na bustani za cherry blossom wakati wa msimu wa kuchipua mauwa. Pia ningependa kujifunza kuhusu mila na desturi zao pamoja na jinsi watu wanavishirikiana kwa heshima na nidhamu kufika Japan kungekua fursa nzuri ya kujaribu vyakula vyao vya kipeke kuona miji mikubwa kama Tokyo na pia kupata uzoefu wakipeke watamaduni na maisha ya kila siku ambayo si rahisi kupata mali pengine duniani.

Mimii hujaribu kufanya mazoezi ya mwilii. Angalaa angalau mara tatu hadi nne kwa wiki, lakini i aaaamh lakini pia hujaribu kuwa na shughuli za mwili kila siku kidogo kama kutembea au stretching. Aaa Example ni asubuhi hua napiga pusha, sita, na kutambea kwa kiasi ili kuamsha mwili na akili mazoezi haya hunisaidia kuwa na nguvu, afya nzuri na pia kupunguzaaa msongo wa mawazo Unaukuja kutokana na shule au kazi na maisha ya kila siku.

Chakula ninachokipenda sana zaidi ni ugali kwa nyama na mboga za kienyeji. Napenda ugali kwa sababu inakuanga rahisi kushibisha unakwenda vizuri na aina yoyote ile ya mboga au nyama pia. Mboga za kienyeji nazo pia hunipa ladha nzuri na afya. Hasa zinapopikwa kwa njia ya kawaida bila viungo vingi vya kemikali.

Kila asubui ninapuamuka huwa ninaanza kwa kusafisha mwili na kujiandaa kwa siku. Kwa mfano kuosha uso na meno kisha huandaa mwili kwa kufanya stretch na mazoezi madogo madogo kwa kutembea kidogo, ndani ya nyumba na kufanya push-ups. Baada hapo ujipanga kisaikolojia kwa kuangalia mpangilio wa siku, kuandika urodha ya mambo muhimu ya kufanya na mara nyingine kusoma au kusikiliza taarifa za habari.

Ndio nimewahi kujifunza kupiga gitaa ingawa bado sijaweza kuwa mtaalamu Nilianza kwa kujifunza nyimbo raisi na mziki ya kimsingi kama kwad za msingi na badae nikajaribu nyimbo changamoto kidogo changamano kidogo kupiga gitaa kunanifurahisha sana kwa sababu kunanisaidia kupumzika na kutumia ubunifu wangu na pia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya muziki pia wakati mwingine napenda kushirikiana na marafiki wakati wa kupiga gitaa jambo linalo ongeza burudani na furaha.

Kwa upande wangu, napendelea shati kuliko tishati. Hasa kusababu shati linaonekana rasmi zaidi na linafa kwa aina nyingi za shuguli iwe kazini, shuleni na hata hafla ndogo. Shati pia hutoa hisia ya ishiu maana unajumuisha mtindo unaofanya au unajisikia vizuri. Hata hivyo, napenda tishati pia wakati wa kupumzika nyumbani au kushiriki shugli zisizo rasmi.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwanza kuhakikisha kuwa kuna mawasiliano dhabiti na wazi Hii inaweza kuwa kwa kutumia barua pepe, simu au programu za mawasiliano za mtandaoni kama vile whatsapp Kila mwanachama wa timu anapaswa kuelewa majukumu yake, muda wa kazi na malengo ya pamoja Pia huwa na mikutano mara kwa mara ili kuangalia maendeleo, kushirikiana mawazo na kutatua changamota zinazojitokeza. Pia wanajaribu kujenga usiano wa kirafiki na wa heshima katika hata kama ni kwa mtandao ili kila mtu ajisikie kwenye sehemu ya timu.

Ninapoweka malengo ya kila siku kazi ni huwanza kwa kuangalia kazi muhimu na pipa umbele vya kazi. Kila lengo huwa linafafanuliwa vizuri, likiwa na hatua zinazohitajika kufanikisha kila moja na mara nyingi huwa na muda maalumu wa kumaliza. Pia huzingatia malengo ya nayofaa na yenye uweze kano ili niweze kuyatimiza bila kushindwa. Baada ya kueka malengo, hunda mpangilio wa kila wiki unaosaidia kufanikisha hatua ndogo ndogo za lengo hilo Yani zile tunazo ihita milestones Mwishowe, uwangalia na kupima maendeleo mwishoni, mwishoni wa mwezi ilikuona ni malengo gani ya mekamilika na ni yapi ya naitaji kuboresha njia hii inasaidia sana kubaki na kuwa motivated kufanya kazi kwa utaratibu na kuhakikisha tija kazini.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini ya maana sana nikiwa na familia yangu Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja, tukizungumuza, tukishirikiana hadithi na za siku zetu na kucheka pamoja Wakati mwingine tunapika au kula chakula pamoja jambo ambalo hunifanya nijisikie karibu zaidi nao Pia napenda kutoka nao matembezini au kushiriki shughuli ndogo ndogo kama kutazama runinga au kusherekea matukio maalumu kama birthday ya mmoja wetu.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo usalama vidole kwenye simu na bathi ya vifavya angu. Napenda biometrics kwa sababu ni raisi haraka na ufanya data zangu zikawe salama bila kutumia maneno ya siri magumu kukumbuka. Kwa mfano mara tu nikiweka kidole changu kwenye scan simu inafunguka papo hapo na ninaweza kuendelea na kazi zangu Pia nisalama zaidi kulinganisha na maneno ya siri na passwords kwa sababu mtu mingine hataweza kufikia simu yangu kirahisi.

Napenda kununua vitu kutegemea aina ya bidhaa ninayotafuta. Kwa mahitaji ya kila siku kama chakula au vitu vya nyumbani napendelea kununua karibu na nyumbani au sokoni kwa sababu ni rahisi na bei huwa nafuu. Kwa vitu kama nguo au vifaa vya elektronics Mara nyingi hupenda kuenda madukani, makubwa au kununua mtandaoni kwa ili nipate chaguo nyingi na kulinganisha bei kama vile kilimall na jumia. Pia unisaidia kusoma maoni wateja wengine kabla ya kununua kitu.

Malengo yangu, kazini ni kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ubora wa hali ya juu. Ili, kila jukumu ninalo shughulikia lifanikishwe ipasavyo. Pia, ninataka kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Hasa, katika maeneo ambayo ni changamoto au yanayo hitaji mbinu mpya za kufanya kazi. Kwa upande mwingine pia ni muhimu kwangu kuendeleza mawasiliano mazuri na wenzangu na kujenga timu yenye mshikamano na ushirikiano Mwisho malengo yangu ni kuhakikisha ninapo, ninaongeza tija kazini, nikiwa na nidhamu na motisha na pia kuweza kuchangia maendeleo ya shirika au timu ninayo fanyia kazi nayo.

Ndio, ninatumia mtandao wa kijamii lakini kwa uwekaji wa muda na kwa busara. Kwa kawaida hutumia kawasiliana na marafiki, familia, kushiriki habari muhimu na matukiwa maisha. Pia napenda kutumia mtandao wa kijamii, kujifunza mambo mapya, kama vile YouTube kwa habari za dunia, teknolojia wa ubrudani mbali mbali. Hata hivyo hujaribu kuepuka kutumia mudaa mwingi sana ili usijeukapoteza mudaa muhimu wakazi au masomo yoyote ambayo ninaendeleza.

Ndiyo nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana kwangu Mara ya kwanza nilipoona nilishangazwa na ukubwa wake na sauti ya mawimbi yanayo, yanayo gonga ufukwe hewa ya baharini ilikuwa safi na tulivu na ili nifanya nijisikie nimetulia sana kiakili Nilifurahia kuangalia maji ya kisonga mbele na nyuma pamoja na watu wakitembea ufukweni na pale kwenye beach na wakifanya shuguli zao maji mingi nilione likuwa pale Mombasa katika Indian Ocean.

Tabia ambayo inanikera na kunichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na kusikiliza wengine. Napenda watu wanaposhirikiana kwa uwazi na heshimu, lakini pale mtu anapozidisha kuongea bila kumruhusu mwingine kutoa maoni au kudharao wengine inachosha sana. Pia ukosefu wanidh amu na kujalimuda mengine ufanya hali kuangumu. Hasa kazini au katika mazingira ya kijamii.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini huwa nafanya hivyo kwa uangalifu kununua mtandaoni kunanirahisishia maisha kwa sababu naweza kuangalia bidhaa tofauti tofauti bila kutoka nyumbani na pia kulinganisha bei kwa urahisi Pia huo kwa muda saa kama nina ratiba yenye shughuli nyingi Hata hivyo kabla ya kununua huwa nasoma maoni ya watu ya wateja wengine na kuangalia ratings ya ile product kuhakikisha muzaji anaaminika Mara nyingi napendelea kununua vitu kama nguo vifaa vidogo vya nyumba au vifaa vya electronics pia.

Napenda kutembea sehemu tulivu na zenye mazingira ya asili sana kama vile bustani, maeneo yenye miti, nature, mzuri au barabara zisizo na kelele mingi. Kutembea katika maeneo haya hunifanya ni relax akili, nipunguze msongo wa mawazo na pia nifikiria kwa utulivu. Mara nyingine napenda kutembea asubuhi, asubuhi, mapema u, jioni pale ambapo kuna hewa safi na iko safi na watu hawajakua wengi Pia napenda kutembea karibu na makazi ambayo nimelelewa na nimegezea zoea kwa sababu hua inafanya nijisikie nikiwa free na nikiwa salama.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli sana, ingawa sifanyi kila wakati kwa sababu sina baiskeli yangu. Kuendesha baiskeli hunipa hisia ya uhuru na unisaidia kupumzisha akili. Hasaa nikiwa inje nikifurahia hewa safi. Pia ni mazoezi mazuri kwa mwili kwa sababu husaidia kuimarisha miguu na kuongeza stamina bila kuchosha sana. Mara nyingi napenda kuendesha baiskeli asubuhi au jioni wakati barabara ziko tulivu na sina shuguli nyingi.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa.Lakini bado napaheshimu sana na napapenda. Nilihama kutokana na sababu kama masomo, kazi na kutafuta fursa nyingine ya maisha. Kuishi sehemu tofauti kimenisaidia kujifunza mambo mapya, kukutana na watu na tamaduni tofauti na kujipanua kifikira. Hata hivyo bado ninajisikia kuwa na uhusiano wa karibu na mahali nilipozaliwa kwa sababu ndiko nilikokulia na kupata msingi ya maisha yangu.

Ushahuri ni ngependa kumpa mtu mwigine ni ajiamini na awe nasubira katika maisha. Si kila jambo litakwenda kama ulivyo panga maramoja na liwe ni jambo la kawida kabisa. Na muhimu kujifunza kutokana na makosa, badala kujilaumu kwa kukata tamaa. Pia ninge mshauri ajizungushe na ajiunganishe na ajiungue na watu chanya, wanaompa, motisha na kumsaidia kukua. Si wale wanaomkatisha tamaa.

Kunganisha kazi na maisha kibinafsi ni jambo ambalo nalipa kipaumbele sana. Kwanza mimi hujaribu kupanga muda wangu vizuri, kwa kuhakikisha kazi na muda wake na maisha binafsi yana muda wake pia. Ninapomaliza kazi za siku, huwa nahitaji kujitenga na majukumu ya kazi ili nipate muda wa kupumzika, kuwa na familia au, kufanya mambo ninayopenda. Pia hujifunza kusema hapana pale kazi inapozidi uwezo wangu ili nisijichoshe sana.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu sana. Kutembea hunipa nafasi ya kupumua hewa safi na kupunguza mawazo ya kila ya siku nzima. Hasaa nikiwa nimetoka kazini au nimekuwa na shugli nyingi. Mara nyingi napenda kutembea asubuhi mapema, au jioni, wakati mazingira yako tulivu na kelele ni chache. Pia kutembea hunisaidia kiafya kwa sababu ni mazoezi rahisi lakini yenye faida kubwa kwa mwili na akili.

Kwa upande wangu, napenda sana mkate wa Brown kuliko ule wa kawaida mweupe. Napendelea mkate wa Brown kwa sababu nahisi unashibisha zaidi na pia una faida wa kiafya hasa kwa mtu anayejali lishe yake. Napenda kula asubuhi pamoja na chai, mayai au wakati mwingine na siagi au jam kidogo, au pia na asali. Pia mkate huu hunipa nguvu ya kuanza siku bila kuhisi njaa haraka. Ingawa wakati mwingine nakula mkate wa kawaida, mkate wa brown ndiyo chaguo langu la kwanza kwa sababu ni rahisi, unapatika na kirahisi na inanifanya nijisikie nimekula kitu chenye manufaa kwa mwili wangu.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano, saa inapo hitajika kuelewana vizuri zaidi. Mwasiliano ya video nisaidia kuona usawa mtu ninaye zungumza naye, kuelewa hisia zake na kufanya mazungumzo yawe ya karibu zaidi kuliko ujumbe wa maandishi. Mara nyingi, mimi hutumia video kwa mikutano ya kazi, kujifunza au kuhasiliana na familia na marafiki waliyoko mbali. Pia video husaidia kupunguza ule mkanganyiko kwa sababu unaweza kueleza jambo moja kwa moja na kuona majibu ya mwenzako hapo kwa hapo.

Kwa upande wangu, napenda sana wanyama wa kufugwa. Hasa, mbwa na paka. Mbwa huwa nawafurahia kwa sababu ni waminifu sana na wana penda kushirikiana na binadamu. Iwe ni kwa ulinzi, kucheza, au tu kukaa karibu. Pia, mbwa hukuwa very loyal. Paka nao, nawapenda kwa sababu ni watulivu, wasafi na wana tabia ya kipekee, inayofanya mtu awafurahie. Pia napenda wanyama kwa ujumla kwa sababu wanafundisha binadamu kuhusu upendo, uvumilivu na kuwajali wengine.

Kinywaji ambacho mimi napendelea sana kunywa asubuhi ni chai ya maziwa. Napenda sana kunywa chai ya maziwa na yenye imewekwa majani chai ikiwa moto, especially kukiwa na baridi. Huwa inanipa uchangamfu mkubwa na pia najua ina manufaa yake mengi sana mwilini mwangu. Inafanyanga kichwa yangu itulie na niweze kukaa nikinywa na mkate, inafanyanga nishibe kwa muda mrefu na kufanya mambo yangu bila stress.

Napenda sana sanaa ya uchoraji na mziki zaidi. Sana ya uchoraji hunavutia kwa sababu inoenyesha hisia na mawazo ya mtu bila kutumia maneno. Iwe ni kupitia rangi, michoro au mandhari. Mara nyingi nikiona mchoro mzuri, unifanya nisimame, nifikiru ujumbe au hisia zilizokuwa nyuma yake. Mziki nao ni inayasana inayopenda kusabu unisaidia kupumzika, kuhamasika au hata kujifariji kulingana na hali niliyomo.

Wakati wa baridi kali huwa na jitahidi kujikinga na baridi kwanza kabisa. Mimi huvaa nguo za joto kama sweta au jaketi na wakati mwingine hutumia blankiti nzito saa jioni au usiku. Pia napenda kunya vitu vya moto kama chai ya maziwa, kahawa au supu kwa sababu hunisaidia kujipasha mwili na kujisikia vizuri. Nikikaa nyumbani hupendelea kufanya shughuli za ndani kama kusoma, kutaza maruninga au kusikiliza mziki taratibu.

Kazi ya nyumbani nayoichukia zaidi ni kusafisha choo. Ingawa ni kazi muhimu kwa usafi na afya ya familia. Mara nyingi ni kazi isiyopendeza kwa sababu inahitaji muda na nguvu na mara nyingi na arufu inayoweza kuwa chungu. Hata hivyo ninafahamu kuwa ni muhimu na hujaribu kuifanya kwa uangalifu kadri niwezavyo.

Mimi hujaribu kufua nguo angalau mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na wingi wa nguo na shugli nilio nayo Kwa kawahida hujipanga mapema nikiwa na orotha ya nguo nguo zipi zinaitaji kufutwa kwanza Kisha nafua kwa kutumia machine au mikono kulingana na aina ya kitamba Pia huwa naangalia kutumia sabuni na dawa sahili nguo zisiharibike na kisha kuzika kavu vizuri.

Filamu ninayoipenda zaidi ambayo niliona, inaitwa The Intern. Niliangalia kwa mara kwanza nilipokuwa na siku chache za mapumziko na nilifurahia sana jinsi ilivyochekesha lakini pia ilileta mafunzo ya maisha. Filamu hiyo kuhusu huyo mtu mzima anayekuwa mwanafunzi mpya kazini na jinsi anavyosaidia timu kuunganisha kazi na maisha kwa urahisi. Nimefurahia jinsi wahusika wanavyoshirikiana, wanakoseana mara nyingi lakini mwishowe wa siku hufanya kazi kwa pamoja, kwa furaha, kila nikiangalia hunifanya nijisikie vizuri, kucheka na pia hunikumbusha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii bila kupoteza furaha.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknoloji mpia, hasa zile zinazorahisisha maisha ya kila siku. Kila wakati kunapokuwa na program mpya, kifaa kipya au njia mpya kufanya mambo huwa na hamu ya kujaribu ili kuona inafanya kazi vipi. Teknoloji inasaidia kuwa na ufanisi zaidi kazini, kwasiliana kwa uraisi na pia kujifunza mambo mapya kwa haraka. Pia napenda kujua faida na changamoto zake kabla sijazoea kuitumia kikamilifu.

Ndiyo, mimi huvaa miwani, lakini sio kila wakati ninaevaa. Napenda kuzitoa hasa, ninapokuwa na kazi ya kusoma au kutumia kompyuta kwa muda mrefu kua sababu uenye nsaidia kupunguza uchovu wa macho na kufanya niwe na mtazamo mzuri. Pia miwani utoa isia ya mtindo na huongeza ujasiri kidogo pale ninapo iva mbele ya watu au kwenye hafla malumu.

Kitu ninachokipenda sana kuhusu mtaa wangu ni utulivu na ushirikiano wa watu wanaoishi pamoja. Watu wengi wanajuana na ni rahisi kusalimiana au kusaidiana pale inapohitajika. Pia napenda kwamba kuna huduma muhimu karibu kama maduka, usafiri na maeneo ya kutembea. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Mazingira pia ni safi kwa kiasi na kuna muda wa utulivu wa asubuhi na jioni.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka mapema na kufanya mazoezi madogo ili kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo nilisafisha uso wangu na kuandaa kahawa ya asubuhi. Kisha nilipanga ratiba ya siku, kuangalia majukumu muhimu ya kazi na mambo ya nyumbani. Bada ya kuhakikisha kila kitu kimepangwa nilipata muda kusoma habari na taarifa za dunia kidogo ili kuanza siku nikiwa na mtazamo mzuri.

Ndiyo, napenda kusoma mauno mtandaoni hasa kabla sijafanya maamuzi fulani Kwa mfano kabla kununua bidhaa kujaribu huduma mpia na hata kutazama film Napenda kuwaona watu wengine wanasema nini kuhusu uzoefu wao maoni hunisaidia kuelewa faida na changamoto ambazo wenda zika siku fikiria awali Pia hunisaidia kuepuka makosa na kutumia pesa muda wangu kwa busara.

Ndiyo, aaa Vikaribu kila kitu ambacho mimi hununua hulipia kutumia simu Natumia mfumo wa safaricom ambao unaitwa mpesa unakuanga na sehemu ambayo unaitwa lipa na mpesa ambayo Unaweza kulipa na till au pay bill kwa vibanda au unapuza apa enda dukani na pia imekuwa globalized enye Unaweza nunua pia kwa mtandao ya kima taifa kama amazon unaeza nunua kutoka kwa account yako ya benki au pia hiyo Mpesa.

Utaratibu wangu wa jioni baada ya kuingia kwa nyumba labda nimetoka kazini au shuleni. Mimi kwanza hutoa nguo zile za kazi, zile official clothes. Kisha navalia t-shirt na kinyasa. Kisha nipumzike kwanza kwa dakika kama 20 nikiwa nimetuliza akila yangu nikisikiza mziki wa laini. Baada ya hapo nitaangalia vitu ambavyo nilikuwa nifanye siku hiyo nione kama nimefanya vyote. Kisha nitaingia mahamuni nioge Kisha nipike chakula changu nile Kisha nione filamu episode moja ya series ambao nimekuwa nikiona Kisha nitaingia kitandani nilale.

Kujiandaa kwa mkutano kwanza huanza kwa kusoma agenda na kuelewa mada itakayozungumziwa. Hii inanisaidia kujiandaa kiakili na kuandaa mawazo au maswali muhimu. Baada ya hapo, kuandaa vifaa vyote nitakavyohitaji kama daftari, kalamu au vifaa vya kielektroniki kama kompyuta au simu. Pia uwakiki kuwa muda na mahali pa mkutano ili nisije ni nikachelewa Mara nyingine hujiridhisha kwamba unajua tarifa za awali kuhusu umada ili niweze kushiriki kwa ufanisi.

Naipenda mziki ya aina tofauti tofauti. Sina ajenda moja ambayo naipenda peke. Lakini jana ambazo nasikiza sana ni kama vile pop, R&B, ikiwemo hip hop na pia ngoma za local kama vile gengetone. Mziki wote mimi husikiza kulingana na mood yangu na ule wakati ninataka kutuliza akili Kuna mziki laini nasikiza ule wakati ambapo nimechangamka nikona nguvu kuna yenye nasikiza kama rap ama hizo gengetone.

Ninapowasiliana na wenzangu na wafanyikazi wenzangu mimi huanza kwa kuwa wazi na heshima katika mahasiliano. Napenda kuwa open na hao. Mara nyingine tunatumia email, simu au program za mawasiliano za mtandaoni kama zile Whatsapp, Instagram au Slack. Ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na matarajio ya kazi. Pia mmetoa nafasi kwa kila mmoja kutoa maoni yake na kushirikiana bila hofu kwa Kwani Ninapowasiliana na wenzangu na wafanyikazi wenzangu mimi huanza kwa kuwa wazi na heshima katika mawasiliano.

Kwa upande wangu, napendelea chakula kisicho na mafuta mingi kwa sababu ni rafiki ni vyema zaidi kwa afya na hufanya niwe na nguvu kwa muda mrefu bila kuumiza mwili. Napende chakula kilicho rahisi kama mboga wali au vyakula vilivyochaguliwa vizuri ambavyo vinatoa lishe bora na bila mafuta mingi. Hata hivyo mara nyingine napenda pia kula chakula chenye mafuta kidogo kama treat lakini si kila wakati.

Ninaposema kuhusu mahali ninapoishi ni mji mdogo mwenye utulivu na urafiki wa watu. Watu wanaoishi karibu wanajishirikisha kwa kusaidiana pale inapohitajika. Jambo linalofanya ni hisi usalama sana. Mazingira ni safi na kuna huduma muhimu karibu kama maduka, shule, usafiri wa umma, kuna vitu kama matatu na bolt. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku Pia napenda kuwa karibu na maeneo ya kijani na sehemu ya kutembea Kwa sababu inatoa nafasi ya kupumzika na kufanya mazoezi na kupunguza stress.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao, hasa wakati nina muda kupumzika au nikiwa na marafiki na familia. Mchezo kama chess au draft, hunifanya nifikirie zaidi na kutumia akili kupanga mikakati. Pia napenda mchezo ya ubao kusababu huleta watu pa mmoja, mnafurahia na kucheka bila kuhitaji simu au runinga.

Ninapokabiliana na tatizo kazini, mimi huanza kwa kuelua tatizo vizuri na kutambua chanzo chake. Baada ya hapo hujaribu kupanga solution kwa hatua, kwanza pale tatizo linapoonekana kuwa dogo hadi hatua ya kufanikisha matokeo. Mara nyingine huwasiliana na wenzangu au msimamizi kupata mawazo au msaada ili kuhakikisha suluhisho litaenda vizuri. Pia hujaribu kuzingatia njia mbadala au mipango ya dharura kama tatizo haliendi kama tulivyopanga. Mwisho baada kutatua tatizo huwa nakagua hatua zilizofanya ili kujifunza kwa siku za usoni na kuhakikisha tatizo kama hilo halitarudiwa tena.

Ninapokuwa nyumbani na niko na furaha, hupenda kufanya mambo yanayonituliza na kunifanya nijiskie huru kabisa. Mara nyingi napenda kukaa tu kwa utulivu, kusikiliza mziki au kutizama filamu niliyoipenda bila presha ya muda. Wakati mwingine napika au, kula chakula nilichokipenda, hasa nikijua siku imekuwa ndefu. Pia napenda kuzungumza na familia na marafiki kwa timu tukicheka na kushirikiana kwenye hadithi.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyeshe ya sana na iluko uzefu mzure sana kwangu. Mara kwanza nilipoenda, nilishangazo na ubunifu wa wasani na namna walivyotumia rangi, maombo na mifatu fawuti kuwasilisha ujumbe wao. Nilipenda jinsi kila mchoro wa ukazi ya sana ilikuwa na hadivi yake na ilinifanya nisimame ni chukwe muda kufikiria maana iliokuwa nyuma yake. Pia mwanyesha ya linsaidia kudhamini sana zaidi na kuelewa sana kuelewa kuwa sana si mapambo tu bali njia kuwasiliyana na kueleza isia na mawazo.